Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayohakikisha heshma, uwazi na usawa wa wafanyikazi wote. Pia ni muhimu kuwa na sera ya huduma kwa wateja iniwelenga kuridhisha wateja na kujenga imani yao. Sera zinazolinda haki za wafanyikazi kama malipo ya haki likizo na usalama kazini ni muhimu sana. Kwa upande mwingine, sera za maadili na uwajibikaji zinasaidia kampuni kudumisha heshima yake na uaminifu katika jamii na soko. Kwa kifupi sera yote inayolinda watu, wateja na rasilimali za kampuni ni muhimu sana.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili, imani inanisaidia kuishi kwa matumaini, amani ya ndani na kuamini kuwa kila jambo lina mpango wake, pia maadili ya yanayofundishwa na dini kama kusaidia wengine. Kuwa mwaminifu na kuwa na huruma ni muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwa upande mwingine kuomba na kushiriki katika ibada. Kunanifanya nijisikie karibu na mungu na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za kimaisha.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni Maldives. Naitamani sana kwa sababu ni mahali pazuri, penye bahari za blue safi, mchanga mweupe na mandhari ya kupumzika. Nilisikia kuhusu Maldives kupitia video na picha za utali ambazo zilionyesha uzuri wake wa kipekee na hoteli za kisasa zilizoko kwenye maji. Neno ambalo ningependa kuona, I mean mambo ambayo ningependa kuona huko ni bahari ufukwe na vyakula ambavyo vinapendeza. Ninapofikiria kuhusu safari najisikia furaha kubwa na msisimko kwa sababu ni nafasi ya kupumzika na kufurahia uzuri wa asili.

Napenda kupumzika na kufanya mambo ya nayo nifurahisha. Mara nyingi na sikiliza mziki au kwangalia video za kuchekesha kwenye Instagram au TikTok. Wakati mingine napenda kukunywa kahawa au juisi huku nikipumzika kwenye nafasi tulio nayo nyumbani. Pia napenda kutumia muda na familia au marafikiwa na tembelea, tukicheka, kuzungumza na kufraya pamojo. Shugli hizi zimenifanya nijisikie tulivo, kuwa mwenye furaha na pia kuridhika nyumbani.

Majirani ninayopenda zaidi ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu kuna mwangaza wa jua na hali ya hewa ni joto ambayo nifanya nijisikie hai na mwenye furaha. Napenda kwenda pwani, kuongelea au kufanya picnic na marafiki na familia. Pia napenda kutumia muda wa nje nikifuraia jua na anga safi. Halia hewa wakati wa kiangazu, hunifanya nijisikie chachu na mutisha na hunipa nafasi ya kuwa na shugli nyingi za kufuraisha, tofauti na majira ya mvua au baridi ambapo mara nyingi, mtu ubaki tunda ni ya nyumba.

Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni lasagna. Nilijifunza kuhusu lasagna kupitia marafiki na kupitia video za kupika. Radha yake ni nzuri sana kwa sababu ina tabaka mbali mbali, pasta mchuzi wa nyama, jibini na mara nyingine mboga. Ambazo zote zinachanganyika na kufanya chakula hiki kuwa tamu na chenye kuridisha. Mara ya kwanza nilikula lasagna, nilikiona kama chakula cha kipeke na kilinifuhisha sana Baada ya kula nilihisi nimefurahi na nimejaa nguvu na tangu hapo nimendelea kukipenda kila nikipata nafasi.

Mazoezi yangu ya kila siku ni muhimu sana kwa afya na nguvu. Mara nyingi napenda kuenda gym kufanya mazoezi kama kukimbia kwenye treadmill, kuinua uzito kidogo au kufanya mazoezi ya misuli. Pia napenda kufanya michezo kama kuruka kamba au basketball mara kwa mara. Kwa kawaida hufanya mazoezi takriban mara tatu hadi nne kwa wiki, kulingana na ratiba yangu. Napenda kufanya mazoezi asubuhi wakati mwili bado uko fresh au jioni baada ya shughuli za kazi Baada ya mazoezi najisikia mwenye nguvu, furaha na mwili wangu unapata stamina na nishati zaidi.

Sherehe ninayoipenda sana ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Napenda siku hii kwa sababu ni wakati wa furaha, kujiburudisha na kusherehekea pamoja na marafiki na familia. Napenda kuvaa vizuri, kuenda kwenye mgaha huwa mzuri na hoteli kubwa kubwa au mahali pazuri na kusherehekea kwa keki, vinywaji na vyakula tofauti. Sherehe hiyo hunifanya nijisikie maalum na kudhaminiwa na pia ni fulsa ya kuunda kumbu kumbu nzuri. Pia napenda kusherehekea kwa kucheza na marafiki, kucheka nao, jambo linalo niongeza furaha na msisimko katika siku hiyo.

Nuna mkumbuka mwelimu mmoja sana ambaye ilikuwa naituwa bisis mudhuri. Alikuwa mwelimu wangu wa nasari. Alikuwa mwelimu mzuri sana, mwenye upendo na subra na alisaidia sana katika hatuwa zangu za mwanza wa masomo. Kile kinachonifanya ni kumbuke zaidi ni kumbu pia alishiriki katika fura zangu hata bada ya shule. Kwenye aliweza kunisaidia kukata keki yangu ya graduation kutoka cho kikuu hili mfanya nijisike malumna kudameniwa na kumbu kumbu hii badu inabaki moyo ni muangu.